Mmm, kwa kweli napenda chakula cha haraka, lakini kwa kiasi, kuna siku umechoka, umetoka kazi au safari ndefu, na ile chipsi moto au baga inakuokoa kabisa, lakini pia najua ladha ya chakula cha nyumbani, hasa kile cha kupikwa pole pole haina mbadala. Kwa hiyo kwangu, chakula cha haraka ni kama rafiki wa dharura, mzuri, lakini siku kwa kuishi naye kila siku.

Napenda sana nyama ya kuku hasa ile iliyoangwa na kupikwa kienyeji kuna kitu cha faraja kwenye harufu yake. Unaposonga kidogo nyama moto na chakula kikiwa tayari mezani pia inanikumbusha siku za familia tunapokaa pamoja tukila na kuzungumza bila haraka ni nyama yenye ladha rahisi lakini inakumbusha nyumbani na utulivu wa moyo.

Kwa kweli, kwa muda mrefu mchezaji anayejulikana na kuthaminiwa ni Michael Jordan. Sio tu kwa sababu alikuwa na mbinu ya kipekee, bali pia moyo wake wa ushindani na jinsi alivyokuwa kiongozi ndani na nje ya uwanja, nikikumbuka mara nyingi tungekaa mbele ya televisheni, tukifuatilia michezo yake, tukijifunza si mchezo tu, bali pia uvumilivu na bidii. Kwangu, Jordan ni mfano wa jinsi talenti na kazi ngumu zinavyoweza kuleta mafanikio makubwa.

Kwa kawaida, napenda kula kwenye mikahawa, midogo ya mtaani, ile isiyo na makelele mengi. Unakuta chakula kimepikwa kienyeji, mhudumu anakujua hata kabla hujaagiza. Kuna ile halibya ukaribu inanifanya nijiskie huru, kama niko nyumbani lakini nje kidogo sio lazima iwe ya kifahari. Mradi tu chakula ni safi na mazingira yana amani.

Kila asubuhi ninapoamka, kwanza na pumzika kidogo ni kiwa kitandani, nikikusanya nguvu za kuamka kabisa kisha nafanya mazoezi madogo ya mwili kama kupiga miguu kidogo au kunyoosha mikono halafu ni kapiga maji uso na kisha kunywa kikombe cha maji moto baada ya hapo, napanga mawazo yangu ya kisiku ni kama kuandaa ramani ya safari ya siku nzima, unajisikia tayari na umakini.